Msimu wa mvua umeanza. Ni wakati mzuri kupanda mboga shambani. Nitapanda mahindi na hamaharagwe wiki hii. Ardhi iko tayari nimeshalimia wiki iliyopita. Mvua itanisaidia. Mimea kukua haraka. Ninahitaji kununua mbegu bora. Nitakwenda kwa mkulima juzi. Yeye ana mbegu za aina nzuri. Zinazaa sana. Msimu huu ni rahma kwa wakulima wote. Lazima nitumie wakati huu vizuri. Nisipoteze nafasi. Nitaomba watoto wanisaidie kupanda. Wajifunze pia. Mavuno mazuri yatatusaidia. Familia nzima tutakuwa na chakula cha kutosha.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

Mvua inanyesha sana leo. Sauti yake kwenye dari. Inatulia. Nitatoka nje au nikae nyumbani. Nadhani kukaa ndani ndiyo bora. Mvua haitaisha haraka. Nitakunjua tu hapa. Nipike chai ya moto. Kuna vitabu kadha sijasomea sasa ni wakati mzuri watoto wancheza chumbani. Wanafurahi na mvua wanasema wanataka kuenda nje waangamize maji lakini ni baridi sana nitawasomea hadithi badala yake siku hizi za mvua nizakupumzika na familia nitatayarisha chakula cha moto kwa jioni watoto wanapenda baridi kama hii. Nahitaji supu ya moto.

Nina njaa sana, je, nipike nini leo? Kuna wali na maharagwe hapo jikoni. Au nipike pilau lakini inachukua muda mrefu. Nadhani nitafanya kitu rahisi tu. Chapati na mchuzi wa mboga. Ninaviuma viazi na karoti. Nitaongeza pilipili kidogo. Sipendi chakula kisicho na ladha. Watoto wanapenda chapati sana. Watafurahi. Mi nahitaji kuanza kuandaa mapema kabla hawajaja kutoka shule. Kazi ya kupika ni nzuri. Lakini leo nimeziweka kidogo.